Swali linauliza, je, ni na kumbu kumbu gani ya kutisha? Naeza sema na kumbuka mnamo wa elfu mbili kuminatatu, nilipoteza wifi wangu, ambaye alikufa na ugonjwa saratani. Na ulikuwa, haukuwa jambo nzuri kwa sababu, alikua wifi wangu wa karibu na alikua mtu mzuri. Na naeza sema hadi wa leo, huwa siamini kwamba aliaga dunia, na nikitu mbaya.